Je, muda ni rasilimali inaeweza kuthibitiwa au ni adui anaye tuponza bila sisi kujua. Kazini, ninashugulikia muda kwa kupanga na kueka vipa umbele kulingana na umuhimu wa kazi. Kila siku uanza kwa kutambua majukumu muhimu zaidi ambayo lazima ya kamilike ndani ya muda uliopangwa. Hii unisaidia kuepuka kufanya kazi bila mpangilo au kuchelewesha mambo ya msingi. Kupanga ratiba hunipa mwelekeo na kunifanya, nijue ni kazi ipi, ifanyo kwanza na ipi inaweza kusubiri. Haidha, ninajifunza kugawanya muda wangu kwa busara kati ya kazi, mapumziko na majukumu mengine. Kutumia muda mwingi bila kupumzika kunaweza kupunguza ufanisi. Hivyo hujitahidi kuchukua mapumziko mafupi ili kurejisha nguvu na umakini. Pia, kuepuka visumbufu kama matumizi ya simu au mazungumzo yasiyo ya lazima wakati wa kazi ili kuhakikisha muda hautumiki vibaya. Kwa ujumla, kushugulikia muda kazini kuna hitaji ni dhamu, wajibikaji na kujitambua. Kwa kupanga kazi mapema, kuweka vipa umbele sahihi na kujitathmini mara kwa mara, ninaweza kutumia muda wangu kazini kwa ufanisi na kufanikisha malengo ya kazi kwa wakati unaotakiwa.

Je, ni mara ngapi tunasimama na kujiuliza kama kweli tunajitunza au tunaishi tu kwa ajili ya majukumu ya kila siku? Ili kujitunza, ninaweka juhudi katika kutunza afya yangu ya mwili, akili na hisia. Kwanza, nahakikisha napata muda wa kupumzika na kulala vya kutosha. Kwa kuwa usingizi mzuri unisaidia kuwa na nguvu na umakini katika shuguli za kila siku. Pia ujitahidi kula chakula chenye afya na kunywa maji ya kutosha ilikuwezesha mwili kufanya kazi vizuri. Kwa upande wa akili na hisia, kutenga muda wa kufanya mambo ni nayo wapenda kama kusoma, kusikiliza muziki au kutafakari kwa utulivu. Shuguli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kujerekebisha kiakili. Vile vile, kuzungumza na watu ninao waamini unisaidia kueleza hisia zangu na kupata faraja au shauri napo bidi. Kwa ujumla, kujitunza ni mchakato unaohitaji kujitambua na kujipa tamani. Kwa kujali maitaji yangu ya mwili, akili na roho na weza kuishi maisha yenye usawa na ubora zaidi katika majukumu yangu ya kila siku.

Je, teknolojia inatunufaisha zaidi au inachukua muda wetu bila sisi kutambua? Kwa kawaida, inatumia muda wa wastani mtandaoni kila siku, kulingana na maitaji ya kazi, masomo au mawasiliano. Sehemu kubwa ya muda huo hutumika kufanya mambo yenye tija kama kutafuta taarifa, kujifunza mambo mapya, au kuwasiliana kikazi na watu wengine. Mtandao umekua chombo muhimu kinacho rahisisha kazi na kunisaidia kufanikisha malengo kwa haraka. Hata hivyo, ninajitahidi kueka mipaka ili kuepuka kutumia muda mwingi bila mpangilio. Kujiwekea muda maalum wa kutumia mitandao ya kijamii au burudani. Ili isiadhiri ratiba yangu ya kila siku. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuthibiti matumizi ya mtandao na kuhakikisha hauingili muda wa kupumzika au majukumu muhimu. Kwa ujumla, matumizi yangu ya mtandao yanalenga usawa. Ninahakikisha ninatumia muda unayohitajika tu kwa manufaa ya kielimu, kikazi na kijamii. Huku nikiepuka matumizi ya kupita kiasi ambayo yanaweza kupunguza ufanisi na afya yangu ya akili.

J, chombo cha muziki kinaweza kuwa sauti ya nafsi na kioo cha hisia za ndani ya mtu. Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu hunipa njia ya kipeke ya kujieleza bila kutumia maneno. Kupitia midundo na sauti, naweza kuwasilisha furaha, huzuni ya umawazo nilionayo moyoni. Kupiga chombo unisaidia kupumzika na kujisikia huru. Hasa baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Vile vile, kujifunza na kupiga chombo cha muziki hunijengea nidhamu, subira na umakini. Inaitaji mazoezi ya mara kwa mara ili kufikia ubora Jambo linalo nifundisha thamani ya juhudi na uvumilivu Kila maendeleo madogo hunipa motisha ya kuendelea kujiboresha zaidi Kwa ujumla, kupiga chombo cha muziki ni zaidi ya burudani ni sehemu ya utambulisho wangu na chanzo cha furaha na utulizi wa akili Kupitia muziki, naweza kujiendeleza binafsi na kuungana na wengine kwa njia ya sanaa yenye nguvu na mvuto.

Je, kuoga ni tendo la kawaida tu au ni njia kujipa utulivu na faraja ya mwili na akili? Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kunisaidia kupunguza uchovu wa mwili. Baada ya siku ndefu iliyojaa kazi au shughuli mbalimbali, maji ya moto husaidia kulegeza misuli na kuondoa mvutano uliokusanyika mwilini. Hali hii hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu mpya. Mbali na manufa ya mwili, kuoga kwa maji ya moto hunipa muda wa faraga na kutafakari na kujituliza kifikira. Ni wakati ambao ninaweza kufikiria siku yangu, kupanga kesho au kupumzisha akili bila usumbufu. Joto la maji husaidia pia kupunguza msongo wa mawazo na kuniletea hali ya amani ya ndani. Kwa ujumla, kuoga kwa maji ya moto si swala la usafi pekee, bali ni sehemu ya kujitunza na kujipenda. Hunisaidia kurejesha nguvu, kuboresha hali ya moyo na kunifanya niwe tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku kwa utulivu na ari mpya.

Je, ubora wa usingizi unatokana zaidi na uchovu wa siku au aina ya kitanda tunachokilalia. Kwa upande wangu, napendelea kitanda kizuri chenye usawa mzuri kati ya ugumu na ulaini. Kitanda cha aina hii hunipa faraja ya mwili na kusaidia kupata usingizi mzito na wakutosha. Kitanda kizuri huifanya miili kupumzika vizuri bila kuumiza mgongo au misuli. Jambo ambalo ni muhimu wa saa bade ya sikondefu ya kazi au shuguli nyingi. Hata hivyo, napenda kitanda ambacho si laini kupita kiasi wala kigumu kupita kiasi. Kitanda kigumu sana kinaweza kusababisha maumivu ya mgongo. Ilhali kilaini kupita kiasi huweza kukosa msaada wa kutosha kwa mwili. Hivyo, kuchagua kitanda kizuri chenye uimarao wa wastani hunisaidia kudumisha afi ya mwili na kunifanya ni amke ni kiwa na nguvu na utayari wa kuanza siku mpya. Kwa ujumla, upendeleo wangu ni kitanda kizuri kinachutangia usingizi bora na ustawi wa mwili. Uzingizi mzuri ni msingi wa afya njema na kitanda kinachofaa kina mchango mkubwa katika kufanikisha hilo.

Jee, maisha bila skrini na mtandao kwa siku mmoja ya naweza kuwa changamoto au fursa ya kujitambua upya? Ndiyo, naweza kuishi siku mmoja bila teknolojia. Ingawa si jambo raisi katika dunia ya sasa. Teknolojia imekua sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Ikiraisisha mawasiliano, kazi na upatikanaji wa tarifa. Hata hivyo, kujitenga naeo kwa muda mfupi kunaweza kuwa nafasi ya kupumzisha akili na kuangazia mambo ya msingi zaidi katika maisha. Siku bila teknolojia hunipafursa ya kuzingatia shuguli za ana kwa ana kama kuzungumza na familia au marafiki, kusoma vitabu vya kawaida au kufanya mazoezi ya mwili. Pia hunisaidia kujiunganisha zaidi na mazingira ya neonizunguka na kutambua mambo madogo ambayo maranyingi hupuuzwa kutokana na matumizi ya simu au vifavya kiji digitali. Kwa jumla, ingawa teknolojia ni muhimu na haiwezi kuepukwa kabisa, kuishi siku moja bila teknolojia kunaweza kuwa na manufama kubwa kwa afya ya akili na usawa wa maisha. Ni ukumbusho kwamba tunaweza kuthibiti teknolojia badala ya teknolojia kututawala.

Je, rangi ni zaidi ya mapambo au ni njia ya kuunda hisia na hali ya moyo ndani ya chumba? Napenda rangi nyepesi na za asili kwa ukuta wa chumba, kama vile samawati ya hafifu, kijani cha maua au beije yenye mwanga. Rangi hizi hunipa hisia ya utulivu, amani na nafasi ya kupumzika. Wakati nikipita au kukaa katika chumba chenye rangi nyepesi, najisikia nikiwa huru kifikra na naweza kutulia bila usumbufu wa macho au mawazo. Pengine, rangi zingine zinazonivutia kama machungwa au manjano hudanganya hisia za furaha na kuibua ubunifu. Hasaa kwenye sehemu zinazotumika kufanya kazi yao kujifunza Hii inafanya chumba kuwa mahali panapofaa sio kwa mapumziko tu bali kwa kushughuli zinazohitaji umakini na ubunifu. Kwa ujumla, napendelea rangi zinazobadilisha hisia kuwa tulivu na za furaha. Zikifanya chumba kiwe mahali panapoongeza ustawi kwa mwili na akili Rangi siyo mapambo tu ni lugha inayoweza kuzungumza moja kwa moja na hisia zangu.

Je, stadi ni siliha au ufunguo wa kufanikisha malengo kazini? Kwa kazi yangu, kuna stadi kadhaa ambazo ni muhimu sana ili kuhakikisha kila jambo linaenda vizuri na kwa ufanisi. Kwanza, mawasiliano mzuri ni msingi. Kujua kuasiliana kwa uwazi na kueleweka na wenzangu kuna saidia kuepuka mkanganyiko na kuhakikisha kazi inakamilika kama ilivyopangwa. Pili, kusimamia muda ni stadi muhimu. Kujua kupanga ratiba, kueka vipaumbele na kuepuka kuchelewesha kazi kuna saidia kufanikisha malengo kwa wakati unaotakiwa Hii na usisha pia kujua kutochanganya kazi zizo na umuhimu na kuwa makini na zile zinazoitaji kipaumbele Tatu, utayari wa kujifunza ni stadi ya msingi Kila siku kuna mambo mapya ya kujifunza, kwanzia mbinu mpya za kufanya kazi hadi teknolojia mpya kuwa tayari kubadilika na kujifunza kuna saidia kukua kitaaluma na kuboresha ufanisi Zaidi ya hayo, ushirikiano na nidhamu binafsi ni muhimu. Kushirikiana vizuri na wenzangu kuna rahisisha kufanikisha malengo ya pamoja. Na nidhamu binasi inahakikisha kuwa mtu anatimiza majukumu yake bila kuwairisha au kudhuru timu. Kwa jumla, stadi hizi, mawasiliano, usimamizi wa muda, kujifunza, ushirikiano na nidhamu, ndizo zinazounda msingi wa mafanikio kazini na kunisaidia kuwa bora katika kazi yangu.

Jee, maoni ya watu mtandaoni ni kiocha kweli au ni sauti zinazopaswa kutujo kwa busara? Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni. Hasa ya le anapuhusu mada muhimu au mambo ni naiwataka kuyafahamu kwa kina. Kusoma maoni hunipa mtazamu tofauti kutoka kwa watu balimbali. Jambo linalo nisaidia kupanua fikra zangu na kuona sola moja kutoka pande nyingi. Wakati mwingine, maoni ya watu nisaidia kufanya maamuzibora au kuelewa uzoefu wa wengine. Hata hivyo, inapoyasoma hufanya hivyo kwa taadhari Sio kila maoni mtandaoni ni sahihi au yenienia njema Hivyo uchagua yale enye hoja za msingi na lugha enye eshima Kwa siyelekei kuadiriwa kiraisi na maoni hasi au ya sio na mantiki Bali huyachukulia kama tarifa ya kuchambua Sia kufuatu wa moja kwa moja Kwa ujumla, kusoma maoni mtandaoni ni jambo lenye manufai iwapo litafanyo kwa busara unisaidia kujifunza, kujitathmini na kuboresha uwelewa wangu wa mambo mbalimbali bila kupoteza mwelekeo au kuadhiriwa vibaya kiisia.

Je?, Kushirik iana natimu ni kuhusu kutimiza kazi peke au ni njia ya kuunda mafanikio kwa pamoja? Kushirikiana natimu kunahitaji nidhamu, uwazi na ushirikiano wa ukweli. Kwanza, ninahakikisha kuna mawasiliano mazuri kati ya wanatimu. Kufanya kazi kwa uwazi, kueleza matarajio na kusikiliza mawazo ya kila mmoja. Hii usaidia kuepuka mkanganyiko na kuakisha kila mtu anajua jukumu lake. Pili, ninashirikiana kwa kutuwa msaada pale inapuitajika na pia kuomba msaada wakati mimi binafsi siwezi kufanikisha jambo peke yangu. Hii huunda mazingire ya kuaminiana na kuboresha ufanisi wa timu. Tatu, ninashirikiana kwa kueshimu mawazo tofauti. Kila mshiriki ana mtazamo wake na mbinu zake. Hivyo kushirikiana kuna maanisha kuthamini tofauti, hizi, na kutumia nguvu za kila mmoja kufanikisha malengo ya pamoja. Kwa jumla, kushirikiana na timu sio tu ya kufanya kazi pamoja Bali ni kujenga uratibu, kuaminiana na mshikamano unosababisha kila kazi kufanikishwa kwa ufanisi na mafanikio ya pamoja.

Je, maendeleo ni kuongezeka kwa rasili mali tu au ni kuboresha maisha ya kila mwanadamu. Ningependa kuona jamii ikipiga atua katika elmu. Kwani elimu ni msingi wa maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla. Watu wengi wangefaidika iwapo kila mtoto na kila mtu mzima angekuwa na fursa ya kujifunza, kupata ujuzi na kuendeleza fikra zao. Elimu bora pia usaidia kupunguza umasikini, kutatua migogoro kwa akili na kukuza fursa za ajira. Pili, ningependa kuona maendeleo katika afya. Ambapo kila mtu anahuduma za afya zinazofaa, bora na zinazopatikana kwa urahisi. Jamii yenye afia bora inawatu wenye nguvu ya kufanya kazi, kushirikiana na kuendeleza jamii kwa ujumla. Haidha, maendeleo katika usalama na usawa wa kijamii ni muhimu. Jamii inapaswa kuwa mahali ambapo kila mtu anaheshimiwa. Hawaonekani tofauti kwa sababu ya kabila, dhini au hali ya kiuchumi na kila mtu anapata haki na fursa sawa. Kwa ujumla, ningependa kuona jamii kipata maendeleo ya nayoongeza ustawi wa kila mwanadamu, kuboresha elimu, afya, usalama na fursa ili kila mtu aweze kuishi maisha yenye maana na furaha.

Je? Maoni ya wengine ni mzizi wa kujifunza au ni changamoto inayoitaji uvumilivu? Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa kio cha heshima na taadhari. Kwanza, husikiliza kwa makini bila kukata maneno, kuhakikisha ninaelewa ujumbe wa mtu hiyo kikamilifu. Hii usaidia kuepuka makosa au tafsiri zisizo sahihi. Pili, napima maoni hayo kwa akili ya wazi. Sio maoni yote ni sahihi au ya manufa. Hivyo uchujo yale anayaweza kunisaidia kuboresha kazi tabia au uwelewa wangu. Maoni chanya ufanya nijivunie au kunipa motisha. Huku yale enye ukosaji upewa nafasi ya kujifunza na kuboresha vipengele visivyo kuwa bora. Tatu, napokea maoni kwa utulivu wa isia. Sio kila maoni ufaa kukubaliwa au kufuata bila kuchambua. Ninayachukua ni yale anayoongeza thamani huku nikiepuka kuatiriwa kiisia kwa uraisi. Kwa ujumla, napokea maoni kutoka kwa wengine kwa heshima taadhari na akili ya wazi. Hivyo maoni yanakua chombo cha kujifunza, kukua na kuboresha maisha yangu binafsi na kazi yangu kwa ufanisi.

Je, kazi ya nyumbani ni mzigo tu kwa kila siku au ni changamoto ya inayofunza uvumilivu na nidhamu. Kazi ya nyumbani ninayochukia zaidi ni kusafisha choo Hii ni kazi ya yenye uchungu na harufu isiyopendeza. Na mara nyingi inayohusisha jitihada kubwa bila matokeo ya popo kwa hapo ya kuvutia. Ingawa ni muhimu kudumisha usafi na afya ya familia. Mara nyingi hunifanya ni jisikie kuchoka au kukosa motisha kwanza. Hata hivyo, najua kazi hii ni sehemu ya wajibikaji wa nyumbani. Hivyo huijaribu kukamilisha kwa haraka na kwa njia bora. Mara nyingine ninaweka njia za kufanya kazi iwe raisi zaidi. Kama kutumia vifaa vya usafi vinavyofaa au kuchukua muda mfupi ili kuipatia kipaumbele ili isi boreze siku yangu. Kwa ujumla, ingawa kusafisha choo si kazi ninayopenda. Hufunza nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kudumisha usafi. Jambo ambalo ni muhimu kwa ustawi wa kila mtu nyumbani.

Je, miwani ni kifaa cha kuona tu au nisehemu ya mtindo na utambulisho? Ndiyo, ninavaa miwani mara kwa mara. Hasa pale ninapoitaji kuboresha kuona au kulinda macho yangu kutokana na mwanga mkali wajua au taa za kifa. Miwani hufanya kazi ya msingi ya kuhakisha macho yangu yanafanya kazi kwa ufanisi na kuzuia uchovu wa kuona. Hasa ninapofanya kazi zinazoitaji umakini wa macho, kama kusoma au kutumia kompyuta. Zaidi ya kazi ya kuona, miwani pia ni sehemu ya mtindo na uwakisi watabia yangu. Kutegemea muundo au rangi ya miwani, inaweza kuongeza mwonekano wa kitaalamu au wa kirafiki na mara nyingine utoa hisia ya kifahari au ubunifu. Kwa ujumla, ninavaa miwani tu sio kwa sababu ya afya ya macho, bali pia ninjia ya kujieleza na kuongeza urahisi wa kila siku katika shughuli mbalimbali. Ni mchanganyiko wa afya, utendaji na mtindo.

Je, mafanikio hutokana zaidi na juhudi binafsi au nguvu ya ushirikiano na wengine Napenda kufanya kazi kwa usawa kati ya pekee yangu na pamoja na wengine kutegemea aina ya kazi inayofanyika Wakati wakazi zinazoitaji umakini mkubwa, tafakuri ya kina au ubunifu binafsi kufanya kazi pekee yangu unipa nafasi ya kuzingatia mawazo yangu bila usumbufu Hii unisaidia kupanga vizuri, kufanya maamuzi ya haraka na kuwajibika moja kwa moja kwa matukeo ya kazi Hata hivyo, katika kazi zinazoitaji mawazo tofauti, uzoefu mpana au utekelezaaji wapamoja napenda kufanya kazi na wengine. Ushirikiano unipa fursa ya kujifunza kutokana kwa mitazamo ya watu wengine, kubadilishana mawazo na kuboresha uboro wa matokeo. Pia huimarisha mahusiano, mawasiliano na mshikamano wa kikazi. Kwa ujumla, naamini hakuna njia moja iliyobora peke, ufanisi mkubwa upatikana pale ambapo mtu anajua lini afanye kazi pekee yake na lini ashikamani na wengine, kulingana na malengo na mazingira ya kazi.

Je, dakika za mwisho kabla ya kulala ni mapumziko tu au ni atua ya kujianda kwa siku mpia? Kila siku kabla ya kulala, ninafanya shuguli chache za kupumzisha mwili na akili ili kujianda kwa usingizi mzuri. Kwanza, upunguza shuguli za kifacha kidigitali kama simu au kompyuta. Kwani muanga wa screeni unaweza kuadhiri usingizi. Badala yake, ujikatia muda wa kutafakari au kusoma kitu kilicho tulivu, kama kitabu au habari ndogo. Ambacho unisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pili, ufanya maandalizi madogo ya kesho kama kupanga ratiba ya kazi ya ukuandika mambo muhimu ya kufanya. Hii ufanya akili yangu ipumzike bila kuhangaika na mambo ya siopangwa. Mara nyingine, uchukua muda wa kujipaka mafuta, kuoga au kufanya mazoezi madogo ya kupumzika ambayo unisaidia kuondoa uchovu wa mwili. Kwa ujumla, usiku kabla ya kulola ni muda wa kupumzika, kutafakari na kujianda kifikra na kihisia. Shuguli hizi usaidia usingizi kuwa mzuri, mwili kurajesha nguvu na akili kuwa tayari kwa siku mpya yenye mafanikio.

Je, kuendesha baisikeli ni mazoezi tu ya mwili au ni njia ya kufurahia uhuru na utulivu wa akili? Ndiyo, napenda kuendesha baisikeli kwa sababu hunichanganya kati kati ya mazoezi ya mwili na burudani. Kuendesha baisikeli hunisaidia kuboresha afya ya mwili, kuongeza nguvu na kuimarisha pumzi. Huku pia kunipa nafasi ya kupumzisha akili. Wakati nikiwa juu ya baisikeli, mara nyingi ujisikia uhuru na mwenye utulivu. Hasa ni napopita maeneo yenye mandhari nzuri. Zaidi ya hilo, kuendesha baiskeli unisaidia pia katika maswala ya kijamii na kimazingira. Ni njia rafiki kwa mazingira, hupunguza matumizi ya mafuta na wakati mwingine hunipa, fursa ya kushirikiana na wengine katika mazoezi au matembezi ya pamoja Pia hunifundisha nidhamu, uvumilivu na kudhamini safari badala ya kukimbilia mwisho. Kwa ujumla, keundesha baiskeli ni shughuli ni nayoipenda kwa sababu ina changia afya yangu, furaha na ustawi wa maisha ni njiya rahisi lakini yenye maana ya kujitunza na kufurahia maisha ya kila siku.

Je, zoe ya ni tabia tu ya kila siku au ni msingi wa mafanikio na ustawi wa kibinafsi? Zoea nzuri nililolijenga ni kupanga ratiba ya kila siku kwa ufanisi. Kila asubuhi, hupanga majukumu yangu kwa kipaumbele, nikizingatia ni kazi zipi muhimu zaidi na ipi inaweza kusubiri. Zoea hili linanisaidia kuwa na mpangilio dhabiti wa kazi, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kila jambo linakamilika kwa wakati unaofaa. Zaidi ya hilo, zoea hili linaimarisha nidhamu binafsi na kujitolea. Kila mara ninapokosa kufuata ratiba najisahihisha hili ni zoea hilo liwe dhabiti zaidi. Jambo linalifundisha uvumilivu na ustahimilivu. Pia ufanya nitambue umuhimu wa kupanga muda vyema, kushugulikia majukumu madogo kwa umakini na kudumisha uwiano kati ya kazi na mapumziko. Kwa ujumla, zoea la kupanga ratiba sio tu tabia ya kila siku bali ni msingi wa ufanisi, ustawi na maendeleo binafsi. Ambalo linanisaidia kufanikisha malengo yangu kwa utulivu na usahihi.

Je, uzalishaji ni matokeo ya jitihada tu au ni matokeo ya mpangilio nidhamu na mbinu sahihi. Ili kuongeza uzalishaji wangu, kwanza nina zingatia kupanga kazi kwa uangalifu. Hii na maanisha kueka vipau umbele, kugawa muda kwa kila jukumu na kwanza na kazi muhimu zaidi ili kuhakikisha mambo yana kamilika kwa wakati. Kupanga ratiba kuna saidia kuondoa machafuko na kutumia muda vyema bila kupoteza nguvu. Pili, ninajitahidi kuepuka visumbufu. Hii inausisha kupunguza matumizi ya simu au mitandao ya kijamii wakati wa kazi, kuondoa mazingira yasiyo ya lazima na kuzingatia lengo la kazi kwa umakini. Mazingatio haya unisaidia kuendelea na kazi bila kuchelewesha au kupoteza muda. Tatu, ninatumia mapumziko ya kawaida ili kurajesha nguvu na umakini. Kufanya kazi kwa muda mrefu bila kupumzika upunguza ufanisi. Hivyo kuchukua muda mfupi wa kupumzika kunaboresha utendaji na kuongeza ubunifu. Zaidi ya hayo, kujifunza mbinu mpya na mbinu bora za kazi kuna nisaidia kuongeza uzalishaji kufahamu njia rahizi na za haraka za kufanya kazi kunaifadhi muda na kuongeza tija Kwa ujumla, kuongeza uzalishaji kuna hitaji mpangilio mzuri, nidhamu binafsi, kuhepuka visumbufu na kutumia mbinu bora Hii ina sababisha kazi kufanyika kwa ufanisi zaidi, kwa haraka na kwa matokeo bora.

Je, kula nje ni tu kustafisha nja au ni fursa ya furaha, mazungumzo na mazingira mapia? Napenda kula nje mahali panapoto wa mazingira tulivu na safi, ambapo naweza kufurahia chakula kwa amani na kupumzika kifikra. Migahawa midogo enye mandari ya atili, kando ya bustani au puani, maranyinge hunipa isia ya utulivu na faraja zaidi kuliko sehemu ze nye msongamano wa watu na kelele. Mazingirahaya husaidia chakula kuwa kitamu zaidi na kunipa muda wa kufikiria au kushurikiana na familia na marafiki Pia napenda maeneo ya nayotua ubunifu wa vyakula na latha tofauti Kwani ufungua fursa ya kujaribu mapishi mapia, kupata uzoefu wa kitamaduni na kufurahiya mchanganyiko wa harufu na latha Hii siyo tu burudani ya kinywa bali ni njia ya kupanua uwelewa wangu wa vyakula na mitindo ya kula duniani Kwa ujumla, napenda kula nje katika sehemuzina zochanganya amani, uzuri na ladha nzuri. Ambapo chakula siyo tu maitaji ya mwili, bali pia ni tukiola furaha, tafakari na usiano na wengine.

Je, ni jambo gani ndogo unaweza kufanya leo litakalokuletea mabadiliko makubwa kesho? Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kukumbuka kuwa maendeleo ya kweli huanza na hatua ndogo lakini dhabiti. Sio lazima mtu afanye mambo makubwa au ya kushangaza kila siku ili afanikiwe. Mara nyingi, nidhamu ya kufanya jambo sahihi mara kwa mara ndiyo hujenga mafanikio ya kudumu. Leo inaweza kuwa siku ya kujifunza kitu kimoja kipya, kurekebisha kosa moja la jana, au hata kuwahimiza wengine kwa neno njema. Pia ni siku ya kujitathmini kwa utulivu. Kujiuliza kama juhudi ninazoweka zinaendana na malengo yangu hunisaidia kubaki kwenye mwelekeo sahihi. Badala ya kujilaumu kwa mambo ambayo hayakwenda sawa, ni bora kuyachukulia kama somo la kunijenga zaidi. Kila changamoto hubeba nafasi ya kuwa. Ikiwa tu nitachagua kuiona kwa mtazamo chana. Zaidi ya yote, leo ni siku ya kuwa na shukrani. Kutambua hatua niliopiga, hata kama ni ndogo. Hunipa nguvu ya kusonga mbele. Kwa kufanya kazi kwa bidii, kuwa mvumilivu na kuamini mchakato, siku ya leo inakuwa msingi wa kesho bora zaidi.

Je, muda unaotumia kila siku unaakisi malengo uliojiwekea maishani? Ndiyo, ninaona kuvaa saa suala la mapambo tuu, bali niishara ya kudhamini muda. Saa hunikumbusha kuwa kila dakika inadhamani yake, na kwamba namna ninavyo hutumia huamuwa mwelekeo wa siku yangu. Kila ninapo angalia saa, najikumbusha kuwa muda hausubiri mtu, na kilicho muhimu ni jinsi ninavyo uchangamkia kwa busara. Kuvaa saa pia hunisaidia kuwa na nidhamu na uwajibikaji. Hunifanya ni heshimu ratiba zangu, na ahadi nilizoeka kwa wengine. Mtu anaejali muda wake mara nyingi hujifunza pia kuwa jali wengine Kwa sababu kuchelewa au kupuuza muda huweza kuwa chanzo cha kukosa fursa au kuharibu mipango Zaidi ya yote, saa hunikumbusha kuwa maisha yenyewe ni mkondo wamuda unaosonga mbele bila kurudi nyuma Hivyo, kila saa ninajitahidi kutumia muda wangu kufanya yalio na maana kujifunza, kukua na kusogea hatua moja karibu na malengo yangu kuvaa saa basi kuna kuwa si tabia tu bali falsafa ya kuhishi maisha yenye mwelekeo na kusuni.

Je, unasubiri ujumbe au unaamua kuchukua udhibiti wa siku yako mwenyewe. Kwa kawaida, ninaangalia barua pepe marachache kwa siku kwa makusudi. Siko mazoea ya kusukumwa na arifa kila wakati. Kufanya hivyo unisaidia kudhibiti mda wangu vizuri na kuepuka kukatizwa mara kwa mara. Badala ya kusubiri kila ujumbe uingie, nachagua vipindi maalum vya kuangalia barua pepe ili kubaki makini na kazi muhimu. Tabia hiu ni fundisha umuhimu wa kueka vipau mbele. Siikila barua pepe ni ya darura. Na siiki ila ujumbe unaitaji majibu ya haraka. Kwa kupanga muda wa kuwasiliana, ninaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kupunguza msongo wa mawazo unautokana na kusubiri majibu wa utarifa zisizo na haraka. Mwisho wa yote, kuangalia barua pepe kwa nidhamu unisaidia kuhishi maishi yenye usawa. Ninapata mda wa kufikiria, kujifunza na kupumzika bila kuhisi kama siku yangu inaendeshwa na ujumbe unaoingia. Hivyo, badala kungoja barua pepe kila saa, nachagua kuongoza siku yangu kwa malengo nilio yaweka.

Je, maarifa unayapata kila siku yanakusaidia kuelewa dunia au yanapita tu bila kukuwacha na kitu Ndiyo, kusoma gazeti ni moja ya njia ni nazotumia kujifunza yanayoendelea duniani gazeti unipa nafasi ya kusoma kwa utulivu na kufikiri kwa kina, tofauti na taarifa za haraka zinazopita kwenye mitandao ya kijamii Kupitia gazeti, ninaweza kuelewa habari kwa muktadha wake, si kichocha habari pekee bali pia sababu na athari zake kusoma gazeti hunijengea tabia ya kufuatilia ukweli na kuchambua taarifa. Hunisaidia kutofautisha kati ya habari sahihi na maoni binafsi. Jambo ambalo ni muhimu sana katika dunia ya leo iliyojaa taarifa nyingi. Pia hunipa mtazamo mpana kuhusu maswala ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoathiri maisha ya kila siku. Zaidi ya hapo, gazeti hunikumbusha umuhimu wa kuwa raia anayejitambua. Kwa kuelewa kinachoendelea, ninaweza kufanya maamuzi bora na kuchangia mazungumzo yenye maana katika jamii. Hivyo, kusoma gazeti si desturi tu, bali ni njia ya kujijenga kielimu na kiakili kila siku.

Je, maneno unayotumia kazini yanajenga uwelewano au yanazua mkanganyiko? Kipaumbele kikuu katika mawasiliano kazini ni uwazi. Mwasiliano yanapokua wazi na ya moja kwa moja, kusaidia kila mtu kuelewa majukumu yake, matarajio na malengo ya pamoja. Uwazi upunguza makosa, huzuia migongano isio ya lazima na ujenga mazingira ya kuaminiana kati ya wanafanikazi. Pia, kusikiliza kwa makini ni nguzo muhimu ya mawasiliano bora kazini. Si kila wakati kuzungumza kuna tosha. Mara nyingi kuelewa maoni ya wengine kuna saidia kuboresha maamuzi na kuimarisha ushirikiano. Mfanya kazi anayesikilizwa uhisi kuthaminiwa na hilo uongeza ari natija kazini. Zaidi ya hayo, heshima katika mawasiliano ni ya msingi. Kuchagua maneno kwa busara, kuzingatia muda na hisia za wengine na kutuwa mrejesho kwa njia chanya usaidia kudumisha mahusiano mazuri ya kikazi. Mawasiliano yenye heshima ujenga timu imara na mazingira ya kazi yenye amani na ufanisi.

Je, imani yako inakuongoza vipi katika maamuzi unayofanya kila siku Jambo la dini lilo muhimu kwangu ni maadili inayojenga ndani ya mtu dini hunifundisha kuwa na uaminifu, huruma na heshima kwa wengine bila kujali tofauti zetu maadili haya hunisaidia kuishi kwa amani na watu kufanya yaliyo sahihi hata pale ambapo hakuna anayeniona na kuwa mtu mwenye dhamira njema Pia, dini hunipa mwelekeo na tumaini katika nyakati za changamoto au sintofahamu, imani hunisaidia kubaki imara na kutochoka ki akili Hata pale mambo ya napukua magumu, kuna kuwa na faraja ya kujua kuwa kuna kusudi kubwa zaidi linaloongoza maisha Zaidi ya hayo, dini hunikumbusha umuhimu wa kuwajibika kwa matendo yangu hunifanya nitafakari kabla ya kutenda, nikijua kila tendo lina athari kwa wengine na kwa jamii kwa ujumla Kwa njia hiyo, dini si ibada tu, bali ni mwongozo wa maisha unaonisaidia kuwa mtu bora kila siku.

Jee, ni jukumu lipi kazini lilalo kufanya ujihisi unaongeza thamani halisi, sii kutimiza wajibu tu. Jee, ni jukumu lipi kazini lilalo kufanya ujihisi unaongeza thamani halisi, si kutimiza wajibu tu. Jukumu ninalolipenda zaidi kazini nilile linalonipa nafasi ya kutumia maarifa na ujuzi wangu kutatua changamoto. Si kufanya mambo kwa mazoea tu. Jukumu kama hilo unipa changamoto chanya na kunifanya nijifunze kila siku. Pia napenda majukumu yanayohusisha kushirikiana na wengine. Kufanya kazi na watu tofauti hunipanua mtazamo na kunifundisha kuvumilia, kusikiliza na kuheshimu maoni tofauti. Ushirikiano mzuri hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu lenye lengo la pamoja. Jambo linaloongeza aria kufanya kazi kwa BD. Zaidi ya yote, napenda jukumu linalonipa hisia ya kusudi. Kujua kuwa kazi ninayofanya ina mchango kwa watu wengine au kwa taasisi kwa ujumla unipa motisha ya ndani. Jukumu hilo unifanya ni amke kila siku nikiwa na tabasamu ya kujituma. Kwa sababu najuaa ninachofanya kina maana na thamani.

Jee, nidhamu ndogo za kila siku zinamchango gani katika mpangilio wa maisha yako kwa ujumla. Kwa kawaida, kufua nguo mara katha kwa wiki nitabia ni nayoona inaendana na maisha yenye mpangilio na usafi. Kufanya hivyo hunisaidia kuepuka mrundikano wa kazi na kunifanya niwe tayari kila wakati, bila presha ya kufua nguo nyingi kwa mara moja. Nijambo ndogo, lakini linaathari kubwa katika ratiba ya siku na hali ya akili. Kufua nguo mara kwa mara pia hunifundisha uwajibikaji na kujijali. Nguo safi huongeza kujiamini na utoa hisi aya utulivu Hasaa ninapoanza siku yangu nikiwa nimepanga mambo yangu vizuri Tabia hiyo hunikumbusha kuwa kujitunza si anasa Bali nisehemu muhimu ya maisha yenye heshima binafsi Zaidi ya hayo, ratiba ya kufua nguo hunisaidia kudhamini mpangilio katika mambo mengine ya maisha nidhamu hii ndogo hujenga msingi wa nidhamu kubwa zaidi kazini na katika malengo ya muda mrefu Kwa hiyo, mara ngapi nafua nguo kwa wiki si swala la kawaida tu, bali nikielelezo cha jinsi ninavyoendesha maisha yangu kwa mpangilio na umakini.

Je, unaonaje changamoto kama kikwazo au kama nafasi ya kuunda kitu kipya? Ndiyo, najiona kama mtu wa ubunifu. Hasa katika namna ya kufikiri na kutatua matatizo. Ubunifu kwangu hauishi kwenye sanaa au vitu vinayvonekana. Unaonekana pia katika mawazo mapya. Njia mbadala za kufanya mambo na uwezo wa kuunganisha mawazo tofauti ili kupata suluhisho bora. Kila changamoto ninapokutana nayo hunipa fursa ya kufikiri nje ya mpaka ya kawaida. Ubunifu pia hujitokeza katika jinsi ninavyobadilika kulingana na mazingira ninapokosa njia moja hutafuta nyingine badala ya kukata tamaa Hii hunisaidia kuendelea mbele hata pale ambapo yanapokuwa magumu Kwa kufanya hivyo, najifunza kuwa ubunifu ni mchakato unayohitaji vumilivu Sio kipaji cha ghafla tu Zaidi ya yote, ubunifu hunifanya nijisikie hai na mwenyemchango kuweza kuleta wazo jipya au kuboresha jambo lilokuepo hunipa kuridhika binafsi na huniongezea motisha Kwa hivyo, kuwa mtu wa ubunifu sio sifa tu Bali ni mtazamo wa maisha unayonisaidia kukua na kujifunza kila siku.

Je, ni wakati gani wa pamoja unaojenga kumbukumbu zitakazo dumu zaidi kuliko mali au mafanikio yoyote? Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo ya naoyimarisha ukaribu na maelewano. Mazungumzo wa pamoja, hata yale ya kawaida, hunipa nafasi ya kuelewa mawazo na isia za kila mmoja. Kukawa pamoja na kushirikia na aditi za siku kuna jenga uhusiano wa dhati na kuleta hali ya kuwaminiana. Pia napenda kufanya shuguli ndogo kama kula pamoja au kutembea kwa utulivu. Mambo haya ingawe yanoeikana raisi, huleta furaya kipeke kwa sababu ya larusu kila mtu kuwa mwenye, mwenyewe bila presha. Ninyakati hizi ndipo mtu hujifunza kutamini, wezo wa familia kuliko shuguli zingine za nje. Zaidi ya yote, kuwa na familia unikumbusha mzizi yangu na kunipa nguvu za kiisia. Muda ninautumia nao hunipa faraja, msaada na motisha ya kusonga mbele. Kwa kufanya mambo pamoja, tunajenga kumbu kumbu zitakazo baki akilini na moyoni kwa muda mrefu. Mbo linalofanya familia kuwa nguzo muhimu ya maisha.

Je, unapata furaha zaidi katika kushiriki moja kwa moja au katika kushudia juhudi na ushindi wa wengine? Napenda zaidi kutazama mchezo, kwa sababu hunipa nafasi ya kufurahia ushindani, mbinu na nidhamu inayohusika bila shinikizo la kushiriki moja kwa moja. Kutazama mchezo hunifundisha subira, kuvumilia matokeo na kuthamini juhudi hata pale timu au mchezaji ninaye muunga mkono anaposhindwa. Ni burudani inayonipa msisimuko na kusaidia kupumzika kiakili. Hata hivyo, mchezo ninapotazama hunipa motisha na kujifunza kutoka kwa waliobobea. Kuona jinsi wanavyoshirikiana kama timu, wanavyopambana hadi mwisho, na wanavyoheshimu sheria hunikumbusha umuhimu wa nidhamu na mshikamano katika maisha ya kila siku. Mafunzo haya huenda mbali zaidi ya uwanjo wa mchezo. Kwa ujumla, kutazama mchezo kwangu si kupoteza muda bali ni njia ya kujenga hisia ya umoja na kujifunza maadili ya maisha. Hunipa furaha, msisimiko na wakati mwingine hata somo la jinsi ya kushinda au kushindwa kwa heshima.